Ndio nimewahi zinunua tikiti za matukio kama vile tamasha za mziki mechi na michezo za michezo maonyesho za maonyesho ya sanaa au vichekesho matukio ya motisha na semina nilizinunua tikiti za mechi katika kasarani stadium wakati mwingine nazinunua mtandaoni kupitia jukwaa mbali mbali.